Sijampigia amina simu kwa muda mrefu. Naomba ni mpigie leo. Niangalie hali yake. Yeye ni rafiki yangu wakaribu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Na tumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi. Tunywe chai pamoja. Tunangojea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana. Lazima tuwatunze. Nitampigia baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuru ya kukutana. Tuzungumze kwa urefu. Urafiki ni hazina ya thamani kubwa.

Mteja alinipigia akiwa na asira leo. Yeye alisema huduma yetu ni mbaya. Nilimsikiliza kwa makini, bila kumkatiza. Bada ya kueleza, nilijaribu kutafuta ufumbuze. Tatizo lilikuwa rahisi, lakini alitaka kuzungumuza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na asira, lakini lazima niwe na subira. Ni kionyesha huruma na ufahamu, anatulia. Sio wate wanakua wakali. Wengi ni wapole. Lazima nisipoke asira zao moyoni. Ni kazi tu. Sio mimi binafsi. Nitafanya vizuri zaidi.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

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu Naona watoto wamefika tayari kutoka shule Ninauchovu lakini lazima niandaye chakula Nitabadilisha nguo kwanza nivai nguo za nyumbani nifanya nini haraka kwa chakula? Kuna wali wajana Nitaupasha na mayai raisi na haraka Watoto wanaweza kula huku wa kisoma vitabu vyao Bada ya kula, tutasafisha vyombo pamoja. Nitakagua kazi zao za shule. Naona wamemaliza vyema. Nitaandaa nguo za kesho ili asubui isiwe na haraka. Jioni ni wakati wakupumzika na familia.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana nitaupika na nazi watoto wanapenda mchuzi wa nazi ninahitaji limau natangawizi kumtia ladha jee niandaye ugali au wali nadhani wali ni bora unaiva haraka nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia Samaki lazima ue na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitatia wote tulale pamoja.

Musimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima, wiki iliyopita. Mvua itanisaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Mtimu huu ni rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Jinsi ambayo mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini ni kwa kujitambua na kujua udhaifu wangu na athari zake kwenye kazi. Pia mimi hutengeneza mpango wa kuboresha udhaifu wangu. Jinsi ingine ni kujifunza yale mambo muhimu ambayo uhusiana na udhaifu wangu. Pia mimi huweza kutafuta msaada na usaidizi kwa wafanyakazi wezangu kwa kuwasiliana na wao. Mimi huweza pia kueka ujuzi wangu mpya katika matumizi kwenye kazi yangu na pia kufuatilia maendileo yangu na kurekebisha mpango wangu.

Chakula cha kigeni ambayo mimi nimewai jaribu ni pizza. Mara yangu ya kwanza kujaribu chakula hiki ilikuwa nilipokuwa katika darasa la tano. Baba yangu alinipeleka katika hoteli moja kubwa ilio mjini yetu. Siku ya kwanza kuionja, haikuwa tamu na sikuifurahia. Lakini ninapoendelea kuila, mimi huipenda sana kwa sababu ya harufu yake na jinsi ilivyo tamu. Pizza huwa tamu hasa wakati ilio moto na pia pizza hukua tamu unapoikula na pia unapoikula kwa kukunywa juisi yangu ya nanasi.

Naam, nimewai fuga mnyama. Mnyama ambayo mimi nimewai fuga ni kondoo. Baba yangu alininunulia kondoo nilipokuwa su shule ya upili. Aliniambia kondoo, nichunge kondoo wangu. Ili iweze kuzaa watoto wengi. Na pia ili niweze kuiuza ili kupata pesa. Nilipomaliza shule ya upili. Niliuza kondoo yangu pamoja na watoto wake. Na kupata pesa na baadaye nikanunua ng'ombe na kufuga ng'ombe kwa sababu ng'ombe hutupea maziwa pamoja na nyama na pia ng'ombe hutusaidia katika kazi mingi kama vile kazi ya kulima shamba. Na shamba baada ya kulimba hu hutupea mimea mbali mbali kama vile mahindi, maharage na hata mboga ya kula.

Jinsi ambayo mimi hupokea maoni kutoka kwa wenzangu, ni kwa kufungua akili yangu, ili kusikiliza maoni yao, bila kujitetea, pia mimi huweza kuhakikisha kuwa nimeelewa, maoni yao na kuwauliza maswali kwa haija, pia mimi huwashukuru baada ya maoni yao na kutathmini maoni yao na jinsi ya kutumia maoni yao.

Mahali pazuri ambapo mimi ni mewai tembelea ni jiji Nairobi na kumbuka tulipo kuwa darasa la tano. Sss Sisi pamoja na walimu wetu tulitembelea mbuga ya wanyama ilio jiji Nairobi. Tulifurahia sana tulipo ona aina ya wanyama pori kama vile simba ngiri na jinsi wanyama hawa wanavyo husiana na pia yale vile vyakula ambavyo kila mnyama hukula. Hhh ah Askari wa wanyema pori walitueleza jinsi wanavyo kuwa wakilinda wanyama hawa na tatizo ambao upata wakazi wakati wanalinda wanyama hawa na pia yale changamoto wanayopitia katika mbuga hii ya wanyama, hua ya wanyema.

Kile ambacho mimi hupenda kufanya wakati wa mapumuziko kazini ni kuwasiliana na wezangu ili kuweza kupata ujuzi wa kufanya kazi yangu na pia kuweza kutafuta kinywaji kimoja ambacho mimi hupenda sana, kinywaji juisi ya nanasi ambayo huniburudisha na hunifurahisha sana wakati mimi huinywa.

Hapana mimi sipendi kuoga kwa maji ya moto kwa sababu maji ya moto huwa na baridi sana baada ya kuoga. Maji ya moto pia siyo mzuri katika mwili yetu kwa sababu ina madhara mingi. Mimi upenda maji ya baridi kwa sababu unapokuwa umechoka zaidi ama unapo kumemaliza mazoezi yako. Unapoogea maji ya baridi. Wewe hupata nafuu na mwili kuhisi vizuri. Hii utuboresha afya na pia kutuwezesha kupumzisha akili kwa kutumia maji ya baridi.

Ndiyo, mimi hupenda asali kwa sababu jinsi ilivyo tamu, asali hutolewa na nyuki. Mimi hupenda sana kununua asali haswa jioni ninapo toka kazi. Ili wakati ninapo kuwa na burudika ama wakati ninapo kuwa na kunywa uji, mimi huweza kutumia hasali yangu ili kuongeza ladha. Asali ni tamu sana na pia asali hutuwezesha. Asali ni dawa ya homa. Mtu anapokohoa, huweza kulamba asali na kukua sawa.

Tukio muhimu ambayo imewaifanyika katika maisha yangu, ilifanyika nilipo kuwa darasa la saba, ilikuwa ni siku ya jumane, tulipo kuwa darasani mwalimu wangu wa darasa alinita ofisini mwake. Nilipo fika, nilistuka sana, nilipo ona wazazi wangu pamoja na familia wengine. Walinileza ya kuwa ilikuwa ni siku yangu kuuya kuzaliwa. Wale nirudisha darasani na kuniambia kuwa ilikuwa tushereke siku hiyo kuu. Nilipewa zawadi kuchokoto na tureshereke pamoja na wanafunzi wenzangu. Tulikula keki kubwa sana. Pamoja na walimu pia.

Mnyama ambayo mimi ningependa kufuga ni mbwa. Mimi hupenda mbwa kwa sababu jinsi wanavyo onekana. Wanapo kuwa na furaha. Mmbwa huwa na mwendo waharaka na pia wakuruka. Tabia za mbwa huonekana mbwa hukuwa na tabia mzuri sana. Tabia yao ni ya umwaminifu na upendo na pia uchangamfu. Pia kile ambacho unichekesha kuhusu mbwa ni jinsi anavyo weka sikio lake ingine juu, ingine chini, wanapo sikia sauti mahali. Kitu cha kuchekesha kingine ni jinsi wanavyo cheza cheza na vitu kama zile vile mpira na hata wanadamu. Mimi hupenda mbwa kwa sababu jinsi alivyo mwaminifu na pia mbwa hutulinda wakati wa usiku ama wakati wowote wa mchana.

Mimi hupenda suruali kushinda sketi sababu ya kupenda suruali ni jinsi ilivyo rahisi na pia zinaweza kuvaliwa katika mazingira mingi tofauti tunaweza kuvalia suruali kwenye mazingira ya kazi hata kwenye matembezi yangu ya kawaida Suruali huonekana vizuri sana na pia huvaliwa na jinsi ya zote suruali pia hukua nzuri kwa sababu huvaliwa na kiatu ya aina yoyote.

Mimi hulala kwa muda wa saa saba kila siku. Sababu ya kulala muda huu ni ili kuweza kuboresha hisia na kupunguza msongo wa mawazo ninayo kwa siku. Pia kile ambacho hunisaidia nacho ni kwa huboresha afya ya moyo na kunipunguza hatari ya magonjwa. Kile kitu kingine ambacho kulala hunisaidia nayo ni kuniongeza kumbukumbu na umalizaji wa kazi yangu ya kila siku wa kawaida. Pia kulala saa saba kila siku hunisaidia kuboresha hisia na pia kumaliza kupunguza msongo wa mawazo.